Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu. Tena, tunahusiano unaofaa zaidi. Tunafaana na kusaidiana katika mambo mbali mbali. Haswa moja wetu wanapokuwa katika tatizo ama shida, basi tunaingilia kati na kusaidiana.

Ndiyo, ninapenda maua. Tena katika shamba langu ndogo, ambalo liko karibu na nyumba langu, nimeweza kupanda maua kadhaa. Mimi huchuna maua hizi na kuweza kuyauza na hata kuwapelekea wagonjwa wanapolazwa hospitalini.

La hasha. Sipendi michezo ya ubao. Ninapenda mchezo ya kabumbu. Lakini hata nikipewa nafasi ya kufanya hivyo kujifunza mchezo wa ubao vile vile ninaweza nikaucheza vizuri sana.

Nina marafiki kadhaa wa karibu, na hawa marafiki, huwa ni vijana wa rika langu. Tunafaana kwa mambo mengi, tunafaana wakati wa dhiki, tunafaana tunapofanya kazi pamoja. Hivyo basi tunapatana vyema sana.

La hasha, mimi siyo mtu wa kuamuka mapema, lakini hii ni kwa sababu mimi hulala ikiwa imechelewa. Mimi hushinda usiku kucha nikifanya kazi na kusoma. Hivyo basi na ninapoenda kulala, inanipasa ni lale nipate usingizi vya kutosha. Na hivyo basi, mimi huamuka kwa kuchelewa wakati mwingine.

Mara nyingi, muda wangu wabure mimi hutumia nikicheza mchezo niupendao na mchezo huo ni mchezo wa kabumbu. Wakati mwingine, mimi hutumia muda wangu wa bure kutembelea marafiki na kuweza kuwafaa kwa njia mbalimbali.

Kifaa cha kiteknolojia ambao siwezi kuishi pasipo ni tarakilishi. Ninatumia tarakilishi kwa mambo mengi. Mojawapo ni kufanya kazi, pili ni kusoma. Na pia ninapotaka kuburudika, basi ninatumia tarakilishi langu.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi. Ninapoamka, basi mimi huenda bafuni kuoga. Ninaporudi, mimi hupata kiamshakinywa. Na baada ya hapo, mimi huondoka kwenda kazini. Hivyo basi, utaratibu wangu wa siku huwa imekamilika.

Neno siri huwa ninaliweka salama kwa kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote anaweza kulifikia. Hivyo basi sipendi sana kuweka mambo zangu wazi. Na mambo haya basi ni yakuwemo neno hilo la siri.

Ndiyo, ninapenda kupika, haswa vyakula kama vile sima na hata mboga. Upishi, ni taaluma ambao ninalifahamu, kwani nimepika kwa muda mrefu na nimepika vyakula mbalimbali.

Huwa ninapenda kwenda dukani wakati wa majioni. Wakati huo, huwa nimesha fanya kazi, zangu zote, nikakamilisha. Hivyo basi, kuenda kule dukani, sio kununua bidhaa tu, bali pia kutembea na kujiburudisha.

Nimejitahidi kadri la uwezo wangu kutunga uhusiano bora na wale ambao wako karibu nami, majirani, familia na hata marafiki. Basi hivyo nimejenga uhusiano na kila mtu ambaye anaweza kunifahidi njia moja au nyingine.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni babangu mzazi. Babangu mzazi, ni mtu aliyependa sana elimu ya kidini na alifahamu sana mambo za kidini. Basi hapo, alinifunza mambo haya, nikayafahamu vyema sana.

Kila wakati ninapo zuru mahali popote, huwa ninahakikisha ya kwamba nimepata rafiki mpya. Kwa kufanya hivyo, nimeweza kujizoelea marafiki kadha wa kadha kutoka katika pembe zote za ulimwenguni.

Hua ninakunywa maji mara tatu mara nne kwa siku. Ninapoamka huwa ninapata glasi ya maji. Baada ya kukula chakula cha mchana, huwa ninapata glasi ya maji. Vile vile wakati wa jioni, hua ninapenda sana kunywa maji. Na wakati wa usiku baada ya kula chakula cha jioni, vile vile mimi hupenda kunywa maji.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi na pia vitabu vya dini. Kusoma vitabu hivi, hunipatia maarifa na pia huniburudisha. Napenda sana kushiriki neno la mungu na ninapenda sana pia kuhadithia tukio mbalimbali.

Mimi hupenda kutembea sana katika ufuo wa bahari. Ufuo wa bahari ni mahali pa burudisho tosha. Ninapotembea katika ufuo wa bahari basi mimi hupenda kutazama maji yanapopoa na vile vile watu wanapoogelea.

Ninapo taka kustarehe, mimi huita marafiki mbali mbali kwangu nyumbani. Ninapowaita nyumbani na kuwapa mwaliko, basi mimi huwaburudisha kwa njia mbali mbali. Kwa kupitia muziki, vyakula rojo rojo na mazungumzo unaofaa.

Mimi hupenda kusimamia kazi na wafanyi kazi na vile vile mtu anapo jitokeza kuwa ana mamlaka zaidi juu yangu sina budi kunyenyekea mbele yake. Hivyo basi ninapenda pande zote mbili.

Hali ya hewa leo ilikuwa ni hali bora zaidi. Kulikuwa na upepo mwanana, jua haikuwa kali sana, na vile vile kulikuwa na utulivu ambao uliburudisha sana mioyo.

Mimi hulala kwa masaa manane kila siku. Nina fahamu ya kwamba binadamu anapasa kulala kwa masaa manane kila siku. Anapo pata usingizi wa kutosha basi hata afya yake huboreka.

Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Ninasaidia sana mke wangu kufanya kazi kama vile kuosha vyombo, kufagia na hata kupika. Ninapofanya hivyo, ninahisi kuwa sehemu kubwa sana kwa familia yangu.

Ndiyo ninapenda kucheza ngoma. Kila kiumbe hupenda kusakata ngoma. Ngoma ni mojawapo ya kiburudisho ambacho hatuwezi kuepukika. Mara nyingi tunacheza ngoma pamoja na marafiki.

Ninachaji kifaa changu mara tatu kwa siku. Mara betri ile linalotumia linaisha kwa haraka na wakati mwingine ninalitumia sana kwa hivyo inanipasa kulichaji kila wakati.

Maranyingi ninapenda kusikiza mziki aina ya benga. Benga ni mziki ambao umekuwepo toka jadi. Wazazi wetu wali usikiza na kwa sasa vizazi vya kisasa vile vile wanapenda benga.

Ninapendelea mwanga wakati. Kwani mwanga mkali husababisha maradhi kama vile saratani. Mwanga wakati inasaidia haswa wakati wa baridi. Hivyo basi ninapenda muanga wakati.

Ndio, ninapenda mvua. Mvua lina faida nyingi katika maisha ya binadamu. Mvua linasaidia katika kuzalisha mimea ambao binadamu na hata wanyama wanatumia kama lishe.

Ujuzi ambao ninahitajika kuimarisha ni ujuzi wa kuendesha gari. Kwa sasa nimejifunza kuendesha gari lakini sijaweza kulifahamu vizuri hivyo basi ni muhimu kuimarisha ujuzi huu.

Mara nyingi ninacheza na marafiki. Kwani ninatumia muda mwingi nikiwa kazini na kule kazini na marafiki wengi sana. Hivyo basi ni jambo tu la kawaida mimi hucheza na marafiki.

Wakati wa usiku wa manane, mimi hufanya kazi zaidi na tena mimi hufanya kazi bora zaidi. Wakati huu, wengi huwa wamelala na mtandao hua haina wengi, hivyo basi kufanya kazi ni raisi.

Somo nililopenda shuleni ni somo la kiswahili, vile vile niliupenda sana somo la kingereza, lakini somo la kiswahili ni somo nililopenda zaidi, maana nilianza kuuzungumza nikiwa mtoto mdogo sana.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini ni jukumu linalo husu uandishi. Ninapenda kuandika nyaraka na kila stakabathi linalo hitaji kuandikwa kwa kukutumia tarakilishi.

Mfereji wa TV ninaoufuata na mfereji wa habari. Ninapenda kusikiza habari na haswa zinazochipuka. Habari nyingi hufanya mtu kufahamu kinachoendelea katika taifa lake.